Wakati wa baridi kali mimi mwenyewe najifunikia na manguo yenye joto zaidi na kama ni nyumbani blanketi ambazo mimi mwenye najifunikia zinakuwa ni nzito ili kuniwezesha kuwa kuhifadhi hiyo joto ya mwili. Na kufanya nisigonjeke kwa hivo wakati wa baridi pia ninaji.